Kwa kawaida, asubuhi napenda kukunywa kikombe cha chai au kikombe cha kahawa ili kuanza siku vizuri. Huwa inanisaidia kuamka, napata nguvu na pia natulia kabla kuanza majukumu yangu ya kila siku. Wakati mwingine, huwa ninakunywa chai tena mchana nikihitaji kuongeza umakini. Kwangu ni utaratibu mdogo lakini muhimu kwa kila siku.